Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Sa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.